Ndio, mimi huhifadhi kitu cha dhamani. Haswa dhahabu au hela. Vitu hivi, mimi huvihifadhi kule kwenye benki. Maana nimeamini, benki huwa ni pahala salama pa kuhifadhi vitu vya dhamani.

Masomo yangu yalianzia pale katika shule ya msingi. Kisha bbadae nikaelekea katika shule ya upili. Hatimaye nikamalizia chuo kikuu. Nilipenda sana elimu ya kisayansi. Hivyo basi nimesoma somo ya kisaikolojia.

Ndio, niliwahi kuenda katika maonyesho ya sanaa. Maonyesho hayo yalionyesha sanaa ya uchoraji. Niliupenda sana kwani hata mimi nina kipaji cha kuchora. Kipaji changu kimenipeleka mbali sana.

Ndio, nimewai kulima. Mwanzoni kabla kuja mjini, niliishi mashambani. Kule mashambani, nilienda shambani asubuhi pamoja na wazazi wangu na kwa pamoja tulilima na kupanda mimea mbali mbali.

Kile kinacho nipa motisha kazini ni pale kazi yangu linapo zidi kuwa bora na bora zaidi. Na vile vile ninapopata pongezi kutoka kwa wa kuu wangu na hata wakurugenzi, wakampuni ninapo fanya kazi.

Mara nyingi wakati wa mgogoro, mimi hujitahidi kuthibiti hisia zangu. Maana bila kufanya hivyo, nitaumiza mwenzangu moyo kwa kumwambia maneno yasiyofaa. Basi ni vyema mtu kujaribu kuthibiti hisia zake wakati huo.

Mimi hutazama video katika mtandao wa YouTube. YouTube ni mtandao ambao hubeba video vya kila aina. Ninapotaka kufanya utafiti wala kujiburudisha basi mimi huingia YouTube na kutazama video.

Hekima kuu ambao nimejifunza maishani ni hekima ya kutatua migogoro. Pale ninapojikuta katika hali ya migogoro basi mimi hutumia busara kutatua migogoro hayo. Jambo hili limechangia sana kuleta amani kati ya watu.

Mchezo ambao ninaupenda kucheza ni mchezo wa kambumbu. Mchezo huu nilianza kucheza nilipokuwa mdogo. Hata babangu vile vile alikuwa mchezaji hodari wa kambumbu. Hivyo basi alinifunza kucheza mpira wa kambumbu.

Wakati wa baridi kali, mimi huwa sipendi kutoka inje. Ninapenda sana kukaa nyumbani, kulala kitandani huku nimejifunika gubi gubi kwa blanketi yenye joto kali. Vile vile, mimi hupenda kunywa chai ambao unisisimua mwili.

Mimi hushiriki katika jamii yangu kwa kuwasaidia kwa njia mbali mbali. Mara nyingi watoto wanahitaji kusaidiwa na kazi ya nyumbani. Na vilevile, mimi husaidia sana katika kufunza michezo ya sarakasi kwani ni mchezo ambao naupenda sana.

Mimi hupenda kuratibisha kila jambo na kila shughuli ninapokuwa kazini. Kwa kufanya hivyo, ninaepuka kuharibu muda. Mda ni muhimu sana. Na wanavyosema, muda ni fedha. Basi ni vyema kutunza muda na kufanya kila jambo kwa utaratibu.

Ndiyo, ninapenda sana kujaribu vyakula vipya. Mara nyingi ninapojaribu vyakula hivyo, mimi huvikuta kuwa tamu sana na pia kuwa na virutubisho vinavyofaa sana kwa afya ya mwili yangu. Hivyo basi, ninapenda kuvijaribu vyakula vipya.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, mimi hufanya utafiti wa mara kwa mara. Kila jambo ambalo ninahisi ya kwamba sina uzoefu nao, basi mimi hulifanyia utafiti na kuwa na uzoefu kuu na pia nikawa ninaweza kulifahamu vyema.

Ndiyo, ninapenda sana kuzungumza kuhusu siasa. Siasa ni maisha. Siasa ni uhai. Kwa kupitia uongozi bora, basi wananchi huwa wanaafya njema na wanaweza wakatimiza malengo zao kwani viongozi wao wanawasaidia ipasavyo.

Muda wa mwisho mimi hutumia kuhakikisha ya kwamba kila jambo ambalo nililitenda pale awali basi liko katika hali nzuri na ninarekebisha yale ambayo yalikuwa ya metendwa visivyo. Basi ni muda mzuri sana wakati huo.

Ndio, ninapenda sana kuenda pwani. Kwani ninapo kuwa kule pwani, ninafurahia majimengi na pia watalii na hata watu wengi ambao wanapigambizi. Kuna michezo mbalimbali ambazo hufanyika kule pwani. Moja wapo ni beziboli.

Mchezaji ambaye na mpenda zaidi katika uwanja wakabumbu ni Ronaldo. Ronaldo ni mchezaji hodari. Kila mtu anamfahamu Ronaldo. Anapo ingia uwanjani. Basi watazamaji hufurahia sana.

Nilipokuwa shuleni tulifanya mambo mengi sana. Tulikuwa na marafiki wengi ambao tuliweza kudurusu kwa pamoja. Vilevile tulijihusisha na michezo mbalimbali kama vile riadha na hata kambumbu. Wakati huo pia tulijifunza mengi kwa kila mmoja wetu.

Mchezo ambao ningeupenda kujaribu ni mchezo wa tenisi. Mara nyingi nimetazama mchezo wa tenisi kwenye runinga na hata kwenye uwanja wa michezo. Mchezo huo huwa unanipendeza sana unapochezwa. Hivyo basi hata mimi ningependa kulicheza.

Ndiyo, ningependa kujifunza historia. Mambo mengi yalitendeka kabla mimi kuzaliwa. Lakini kwa kupitia historia, ninaweza nikajifunza mambo hayo na pia kuwafunza wengine. Hivyo basi ningependa kujifunza historia.

Mimi ni muumini wa dini la kikristo. Hivyo basi, mimi huenda kanisani au kutembelea mahali pa ibada maramoja kwa wiki. Na wakati huo, hua ni siku ya jumapili. Kila jumapili, mimi huenda kanisani.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri zaidi ni hali ya upendo na utangamano. Ninapenda sana palipo na upendo na utangamano na vile vile ushirikiano. Mambo haya matatu hufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri zaidi na kupendeza.

Sera ya kampuni ninao uona kuwa ni muhimu zaidi ni sera unao zungumzia uwadilifu. Kila mfanyikazi hutakiwa kuwa mwadilifu na wa kuaminika katika kila jambo. Jambo hilo hunifurahisha na kunipendeza zaidi.

Kwa siku ya leo ninawazo la kumsaidia mtu mmoja anai hitaji ushauri na sahamu. Basi sitaweza kumlipisha, nitaweza kumwelekeza na kumsaidia na kumshauri pasi na kutoa malipo.

Rangi ninao upenda zaidi ni rangi aina ya samawati. Hii ni rangi ya mbingu na vile vile ni rangi ya bahari. Rangi huu hunipendeza sana. Bidhaa nyingi ninavyovinunua vina rangi ya samawati.

Ninapenda sana simu aina ya Samsung. Samsung ni simu ambao unavipengele kadha wa kadha ambavyo ni raisi sana kutumia na vile vile yanafanya anayetumia kuhisi kuwa ana simu nzuri sana.

Zawadi nzuri zaidi ambao nimewahi kupokea ni zawadi ya simu kutoka katika shangazi yangu. Wakati huo nilikuwa nimefanya mtihani na kuweza kuupita vizuri sana. Kwa hivo kwa kule kunitunza basi shangazi kaninunulia simu.